Tukio muhimu zaidi katika maisha yangu ni wakati nilipofanikiwa kufika lengo nililokuwa nikilifanyia kazi kwa muda mrefu. Licha ya changamoto na vikwazo vilivyo kuwepo njiani. Tukio hilo, lilinifundisha umuhimu wa uvumilivu, nidhamu na kujiamini. Kwa sababu, lilinionyesha kuwa juhudi ndogo ndogo za kila siku zinaweza kuleta matokeo makubwa baadaye. Pia, lilinipa motisha ya kujiwekea malengo mapya na kunifanya niamini kuwa kwa bidii na mtazamo chanya. Inawezekana kubadilisha maisha kwa hatua moja muhimu kwa wakati mmoja.

Ndiyo, ninavaa miwani mara kwa mara hasa pale ninapohitaji kujilinda macho au kuboresha kuona. Miwani husaidia kulinda macho kutokana na mionzi ya jua, vumbi au kitu kingine kinachoweza kuumiza macho. Pia inaweza kusaidia pale ninapohitaji kusoma au kutumia vifaa vya kielektroniki kama kompyuta au simu. Zaidi ya ulinzi na msaada wa kuona, miwani pia inaweza kuwa mtindo wa kibinafsi unaoongeza mvuto wa sura. Kwa hivyo, kuvaa miwani si tu kisaikolojia au kwa afya ya macho bali pia ni sehemu ya utunzaji binafsi na mtindo wa kila siku.

Napenda filamu za kusisimua na zenye ujumbe mzuri kama vile filamu za video, drama na zile za kihistoria. Filamu za vitendo hunivutia kwa sababu ya mwendo wa haraka na matukio ya kusisimua. Huku drama zikinigusa kihisia na kunisaidia kuelewa maisha na mahusiano ya binadamu kwa kina. Pia napenda filamu za kihistoria kwa sababu hunipa maarifa kuhusu matukio ya zamani na tamaduni tofauti. Huku nikichanganya burudani na elimu. Kwa ujumla napendelea filamu zinazoleta burudani, maarifa na ujumbe unaobaki akilini hata baada ya kutazama.